Mimi mara nyingi hupenda kukaa hadi usiku mwingi zaidi kwa sababu naamini usiku ni muda ambao umetulia zaidi na naweza kufanya kazi kwa utulivu. Hivyo naweza kukaa macho usiku mpaka saa sita, saa saba, mpaka saa nane kwa ajili ya kufanya kazi zangu mbali mbali kwenye muda huu ambao naamini ni muda tu uliotulia zaidi.

Ndiyo, mara nyingi mimu hupenda kutumia teknolojia ya sauti. Kwa mfano, ninapokuwa na simu ya mkononi badala ya kuandika ujumbe mrefu, huwa natumia njia ya kutamka maneno na simu inaandika moja kwa moja. Njia hii inanirahisishia na kupunguza muda wa kuandika vitu kwa njia ndefu zaidi. Lakini pia, natumia teknolojia ya sauti hasa katika kazi na masomo yangu. Teknolojia hii inanisaidia kutafuta taarifa haraka mtandaoni bila kuandika na pia kurekodi mihadhara mbalimbali. Lakini pia ili niweze kusikiliza tena baadaye kwa njia hii ya kurekodi sauti inayookoa muda na inanipa ufanisi zaidi.

Nikiwa na furaha nyumbani, mara nyingi napenda sana kuzungumza na familia yangu. Lakini pia kukaa pamoja, ambapo tunacheka na kushirikiana kwenye hadithi za siku wetu. Pia hunipa amani na kunifanya niskie karibu zaidi na wale ambao ninawapenda na nikifurahia kuwa nyumbani, napenda sana kusikiliza mziki. Lakini pia kuangalia, tamthilia na kucheza video games.

Nashughulikia makosa kazini kwa kuhakikisha na najifunza kutokana na makosa yangu lakini pia naweka mikakati na malengo ambayo yatakayonisaidia kuepuka makosa hayo kujirudia. Hivo huwa naamini kwamba makosa ni sehemu ya kazi na huwezi kafanya kazi bila makosa. Lakini kitu nachokifanya ni kuhakikisha najizuia kuyarudia makosa hayo kwa kupanga mikakati mizuri na kwa makini zaidi.

Mimi napendelea mfumo wa simu wa android kwa sababu ni mfumo ambao unatoa uhuru mkubwa wa kutumia programu mbali mbali na kurekebisha simu kulingana na mahitaji yangu. Pia simu za android zinapatikana kwa bei tofauti tofauti na kila mtu anaweza kupata kifaa yake au simu anayohitaji kulingana na mahitaji yake. Hivyo inanifanya nijisikie na machaguo mengi zaidi ya simu kwenye mfumo wa nini wa android.

Mimi kiukweli napenda vyote kwa nyakati tofauti tofauti. Wakati mwingine huwa napenda kuamka na jua ili kufurahia mandhari na hewa safi lakini muda mwingine huwa napenda kulala mapema ili nipate usingizi wa kutosha ili niweze pia kuwa na afya bora. Lakini kwa upande wangu naona vitu vyote viwili vina faida na hunifanya nijisikie vizuri pia.

Mimi napendelea vyote kwa pamoja. Napenda kusoma, lakini pia napenda kuandika. Inategemea kwenye, nipo kwenye mazingira gani. Kama nikiwa kwenye wakati ambao nahitaji kusoma, huwa natumia njia ya kusoma. Lakini nikiwa kwenye wakati ambao inanilazimu kutumia maandishi na kuandika. Nitaandika. Hivyo hakuna ulazima kwamba niandike tu au nisome tu, inategemea na nipo kwenye hali gani.

Timu ninayoipenda zaidi ni Manchester United. Nimekuwa ni shabiki wa Manchester United toka nikiwa mdogo. Nakumbuka miongoni mwa mechi za mwanzo mwanzo kuziangalia ilikuwa ni mwaka elfu mbili kumi na tisa. Kipindi ambacho Wayne Rooney alikuwa na, ni miongoni mwa wachezaji wazuri sana wa Manchester United. Lakini pia Christiano Ronaldo, Carlos Tevez, Rio Ferdinand, Nemanja Village. Kwa hiyo najisikia furaha sana timu yangu na inaposhinda. Na miongoni mwa mchezo ambao naukumbuka sana sana ni mchezo wa Manchester United na Arsenal ambapo Manchester United iliweza kuibuka na ushindi wa magoli nane kwa mawili zidi ya Arsenal.